Na kuhusu hali ya hanga ya leo, kumekuwa na kijibaridi asubuhi na rasha rasha kidogo, lakini baadae jua ikachomoza, saivi kuna joto jingi sana, ni hadisiwezi kuvalia nguo nzito, navalia tu nguo nyepesi, na pia na jaribu kunywa maji kwa wingi iliku sitirijua kali.

Naam, mnyama na mpenda sana na ningependa kumfuga sana ni mbwa. Hii ni kwa sababu ya uaminifu wake. Mbwa anasaidia sana kutoa ulinzi nyumbani. Na pia ni mnyama mzuri kumweka chumbani kwa sababu ya kujiburudisha, kwa kucheza na kadhalika.

Ndio, napenda sana kula samaki, hii ni kwa sababu samaki ni tamu sana, pia ina madini ya omega tatu, ambayo inasaidia mifupa, na meno pia, samaki ina proteini, ambayo inasaidia kujenga mwili, pia samaki ina madini ya calcium, ambayo husaidia meno, na pia samaki inasaidia kwa kuleta nguvu, ukila.

Naam, kazini kuna changamoto nyingi, ambazo mimi hukutana nazo kila siku. Kwa mfano, wakati mwingine kazi huwa nyingi na muda, wakati mwingine huwa mchache, wakati mwingine vifaa vya kazi huwa vichache, wakati mwingine sehemu ya kufanyia kazi si nadhifu na pia wakati mwingine kutoelewana na wafanyikazi wenzangu na pia wakati mwingine na kosa muda wa kujieleza kazini.

Naam, ninaanza mradi mpya wa kazi kwa, kwanza, kujipanga na kujua jinsi ya kufanya kazi hiyo ili najaribu kutafuta njia mbadala za kusuluhisha matatizo yanapojiri pia natafuta ushauri kwa waliobobea katika kazi hizo na vile vile ninawasikiliza na kufuata maagizo yao ili kuweza kukuza mradi wangu.

Naam. Mafanikio ya kibinafsi na ya dhamini kazini ni kiwemo kuyafikia malengo yangu katika kufanya mambo yangu kazini. Pia napenda kushirikiana na watu vyema. Na kufanya kazi kwa ushirikiano ili kufirikia malengo yangu kazini.

Naam baada ya siku ndefu, nachukua mapumzika kwa mfano kutengeneza chai ninayoipenda. Pia napumzika kwa kusikiliza muziki nazozipenda. Wakati mwingine napumzika kwa kutazama video mtandaoni. Na wakati mwingine pia napumzika kwa kulala ili punguza msongo wa mawazo. Wakati mwingine napumzika kwa kutazama filamu nazo zipenda kwenye television hili kujiburudisha na kupunguza msongo wa mawazo.

Ndiyo, napenda sana hadithi za kiajabu. Hiini kwa sababu zinasaidia kujiburudisha. Pia zinasaidia kufikiria vizuri. Hadithi hizo pia zinasaidia kwa kupunguza msongo wa mawazo. Na pia zinasaidia kuelewa mambo vyema.

Naam, kuhusu chumba changu cha kulala kina kitanda ambacho kina godoro nzuri na yenye utulivu pia kuna sehemu ya kupangia nguo zangu, pia kuna sehemu ya kupangia viatu, pembeni kuna picha nzuri zenye kuburudisha, pia kuna mwanga wa rangi ya blue ambayo inanisaidia kupumzika vizuri na pia kuna televisheni ndogo ambayo inanisaidia katika burudani na pia kuna redio ndogo ambayo inanisaidia kusikiliza muziki ili kupunguza msongo wa mawazo.

Naam napokea maoni kutoka kwa wengine kwaanjia chanya nawasikiliza na kuelewa. Kisha na tunasaidiana kutowa maoni ambayo inatujenga na ineendeleza kampuni yetu mbele.

Naam, napenda mwanga wakati hasa mwanga wa buluu. Hii ni kwa sababu ni mzuri kwa macho na pia inasaidia kupumzisha akili, hivo hupunguza msongo wa mawazo na pia mwanga wa kati hnasaidia kulala vizuri bila wasiwasi wowote.